Mwezi niupendao zaidi ni disemba. Napenda disemba kwa sababu una hisia za mwisho wa mwaka kwa wakati mmoja ni mwezi wakutafakari mwaka uliopita, kuona mafanikio na makosa na kujipa matumaini mapya. Pia ni wakati wa mapumziko kidogo, familia kukutana na roho kuwa nyepesi.

Kwa kawaida natumia kati ya saa mbili handi nne mitandaoni kila siku. Mara nyingi ni kuwasiliana na familia na marafiki kupata habari na kujifunza vitu vipya. Kuna siku ni nakuwa na shugli nyingi hivyo natumia mda mfupi na siku zingine napitilia kidogo. Na jitahindi kueka mipaka ili mda wa mitandao usinichukue kabisa kutoka kwenye maisha halisi.

Ninajilinda kutoka vitisho vya mtandao kwa kuwa makini sana na taarifa ninazoshiriki, situmi wi-fi za umma bila sababu ya msingi na ninahakikisha akaunti zangu zina nywili imara na tofauti. Pia anawasha uthibitisho wa hatua mbili pale inapowezekana. Sibofyi viungo au kupaka vitu kutoka kwa muazo nisivyovifahamu.

Ndio, napenda maua, maua hunipa utulivu na furaha ya ndani, rangizake harufu na uzuri uasili hunikumbusha kwa maisha yanamambo madogo mazuri yanayofaa kudhiaminiwa kuona maua ya kichanua hunipa matumaini na kunifanya nijisikie karibu zaidi na mazingira Hata maua ya kawaida tu ya naweza kubadilisha hali ya siku na kuifanya iwe nyepesi na yenye tabasamu.

Ndiyo, nimewahi kununuwa tiketi za Tukio. Ilikuwa ni kwa Tukio, nililokuwa nikisubiri kwa hamu. Hivyo kununuwa tikiti kulinipa furaha na msisimuko mapema. Nilihakikisha nanunua mapema ili kuwebuka usubufu wa dakika za mwisho. Tukio lenyewe lilikuwa la kukumbukwa. Si tu kwa burudani bali pia kwa kukutana na watu wapia na kushiriki uzoefu kwa pamoja.

Napendelea mwanga wa kati, mwanga mkali sana hunichosha macho na wakati mwngine hunifanya nijisikia wasiwasi, hasa nikikaa chini yake kwa mda mrefu. Mwanga wakati unanipa utulivu na unafanya mazingira yaonekane ya kawaida na ya kuvutia. Nirahisi kusoma kufanya kazi au kupumzi kabila kujisikia kuchoka haraka.

Sherehe ni nayoipenda zaidi ni krismasi naipenda kwa sababu inaleta watu pamoja hasa familia. Kuna hali ya upendo kushirikiana na kusameheana. Hata kama mambo si rahisi, krismasi hutukumbusha, umuhimu wakuwa na shukran kwa tulicho kuwa nacho. Muziki wa krismasi chakula cha pamoja na vicheko vya wapedwa hufanya sherehe hii iwe ya kipeke sana kuangu.

Napendelea chakula kisicho na mafuta mengi. Ingawa chakula chenye mafuta kinaradha tamu. Maranyingi huniacha nikijisikia mzito na mchovu. Chakula kisicho na mafuta ufanya nisikia mwepesi, mwenye nguvu na mwenye afya bora. Pia ni raisi kukithi kwa afya ya mda mrefu. Ninapenda chakula chenye usawa.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya ubao, inanifuraisha kwa sababu inaleta watu pamoja na kuamusha mazungumzo na vicheko. Michezo kama drafti, ludo au monopoli, unifanya nitulie na pia kufikiria kimkakati. Napenda zaidi kucheza nikiwa na familia au marafiki, kwa sababu si ushindi tu unaohesabika bali muda wa pamoja.

Ndio. Napenda kusikiliza radio. Radio unipa hisia ya kukaribu na dunia ya nje. Hasa kupitia mziki habari mazungumzo. Napenda jinsi radio inavoweza kuwambatana na ushuguli za kila siku kama kupika au kupumzika. Pia unifanya nijisikie kama niko sehemu ya jamii. Nikisikiliza sauti za watu wengine wakishiriki mawazo na burudani.

Mimi napenda kusomea habari mtandaoni kutoka kwenye vyanzo vilivyominika kama magazeti makubwa, tovutu za habari zinazo julikana na vyanzo vyakitaalamu, vina vyotoa tutakwimu na chambuzi wakina. Pia napenda kuangalia mtandao ya kijamii kwa makini.

Ndiyo, ni mewai kushiriki mashidano marachache. Si kila mara napata nafasi, lakini mara ni napo shiriki, napata msisimko mkubwa na changamoto ya kujipima mwenyewe. Mashidano haya ya nafunza uvumilivu umakinifu na jinsi ya kushidana kwa heshima. Pia hunitia moyo kushirikiana na wengine na kujifunza mbinu mpya au mawazo tofauti.

Mimi napenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia ya kawaida lakini yenye furaha. Mara nyingi huanza kwa shukran na familia. Kisha kuna kilisho na wapendwa wangu kidogo tu, na kufurahia chakula kipendacho. Napenda ku pia kushiriki vicheko, zawadi dogo, na mazungumzo ya upendo na marafiki. Siku ya kuzaliwa kwangu sio tu kuhusu zawadi, bali ni nafasi ya kutafakari mwaka ulio pita.

Kwa kawaida na lala takriban masaa saba hadi nane kwa usiku hii inasaidia kuwamka niki wana guvu na akili safi kwa shugli za siku wakati mwingine sikuzenye shugli nyingi au msongo wa mawazo ufanya niyongezee kidoku usingizi mchana ili kujipatia mapumziko ya zianda kwa ujumla najaribu kuweka ratiba ya kulala ili mwili wangu upate usingizi wa kutosha.

Ndiyo, napenda kuchora na kupaka rangi, hata kama si mtaalamu. Kunipa rangi na karatasi hunisaidia kupumzika na kuachia mawazo yangu yaende kwa uhuru. Wakati mwingine nachora vitu rahisi tuu au napaka rangi bila mpango maalum. Lakini hilo hunipa furaha na utulivu. Ni njia nzuri ya kujieleza na pia kupunguza mzongo wa mawazo.

Mimi napenda kufanya kazi ya ushirikiano kwa kutafutilia hatua kadhaa muhimu, kwanza nasikiliza kwa makini mawazo na mapendekezo ya wengine ili kuelewa mawazo yao, kisha tunapanga malengo pamoja na kugawa majukumu kwa uwiano, wakati wa kazi inajitahidi kuwa wazi na kutoa maoni yangu kwa heshima na msaada.

Asubuhi hii nilianza kwa kuwamka taratibu na kisha kufanya baadhi ya mazoezi dogo ya mwili iliku amsha nguvu. Bada ya hapo nilitumia mda kidogo kusoma habari na kuangalia mambo muhimu mtandaoni. Kisha nilipika chai na kula kifungua kimya rahisi huku nikipanga mpango wa siku. Pia nilipumzika dakika chache nikitafakari ju ya malengo yangu ya siku na mambo ya kufanyia kazi kwanza.

Ninajihisi kuwa batathmini za kazi ni muhimu ingawa mara nyingine ninaweza kuwachungu kidogo Napenda kupokea maoni ya kujenga ili nijue ni wapi ninaweza kuboresha na ni wapi ninafanya vizuri Wakati mwingine tathmini huleta msongo kidogo asa ikiwa haijakubaliana na mtazamo wangu Lakini kwa ujumla zinasaidia kuendeza kukua kitaalumu.

Sera muhimu zaidi kwa kampuni ni ile inayohimiza uwazi, heshima na usawa kwa wafanyikazi wote. Pia sera za maadili zinazoeleza jinsi ya kushugulika na wateja, wafanyikazi na washirika ni muhimu sana. Kampuni inapaswa kuwa na sera za usalama wa taarifa kulinda faragha na kuhakikisha mazingira ya kazi yanakua salama na yenye kutia moyo.

Nakumbuka mwalimu mmoja wakiingereza niliye mpenda sana. Alikuwa mwalimu mwenye uvumilivu ambaye hufanya masomo kuwa ya kufurahisha badala ya kuchosha. Alituonyesha jinsi ya kufikiri kwa kina, kuandika kwa usahihi na kushirikiana kwa heshima darasani. Siku zote alituongezea moyo wa kutufundisha kwa mifano ya kweli sio ya kutoka vitabu.

Napenda mziki unaoniruhusu kupumzika na kuhimiza isia mzuri. Kwa kawaida, napenda mchanganyiko wa mziki wakifasihi na wakisasa. Kama R&B, Afrobit na mziki wa popu, mzuri wenye maneno yenye maana. Mziki unisaidia kujisikia furaha, kutoka nguvu wakati wa uchovu na hata kuamsha kumbukumbu mzuri.

Nimewahi kusaidia jirani yangu ambaye alikuwa na shida kidogo ya kifedha kwa kununulia chakula, chake, cha siku moja. Nilifanya hivyo bila kutarajia malipo yoyote kwa sababu nilihisi ni jambo dogo lakini liliweza kumsaidia sana. Kitendo hicho kilinifundisha dhamani ya ukarimu na jinsi wema mdogo unaeza kuleta tofauti kubwa kwa maisha ya mtu mwingine.

Ndiyo, napenda kujaribu vyakula vipya, hunifurahisha kugudua ladha, tofauti na tamaduni mbalibali kupitia chakula, kujaribu chakula kipya hunipa uzoefu mpya wakunifanya niwe wazi zaidi kiakili, wakati mwngine napata ratha ni nayoipenda sana na hata nisioipenda, huwa ni mejifunza kitu, chakula ni zaidi ya kushimba, ni safari ya kugundua, kufurahia na kuunganisha watu.

Kampuni ya teknolojia ninayoyamini ni Google nayo kwa sababu inahistoria ya kutoka bidhaa zirahuduma zinazofa, zenye ubora na zinazo lahizisha maisha ya kila siku kama ni Google Search, Maps na Gmail. Pia inanifahamisha kwa kuekeza kwenye uvubizi wa teknolojia mpya kama AI na kompyuta za wingu.

Ndiyo nimewahi kuona bahari ilikuwa uzoefu wa wakipekee sana kwangu kuiona bahari kwa mara ya kwanza kulinipa hisia ya utulivu na mshangao kwa wakati mmoja, upeo wake mkubwa sauti ya mawimbi na upepo mwanana vilinifanya nijisikie mdogo lakini huru bahari hunifanya nitafakari maisha na kutambua ukubwa wa dunia.

Ujuzi ningependa kujifunza zaidi ni ujasiri mali na kidigitali na uuzaji mtandaoni. Ningependa kuelewa vizuri jinsi ya kutumia mtandao ya kijamii, video fupi na majukwaa ya mtandao kujenga biashara au chapa imara. Pia ningependa kujifunza ujuzi wa fedha binafsi ili kujisimamia mapato, akiba na uwekezaaji kwa hekima.

Napenda mtaa wangu kwa sababu ni tulivu na una watu wanaoheshimiana. Ingawa si kila mtu anafamiana kwa karibu, kuna hisia ya usalama na mshikamano. Napenda pia urahisi wa kupata huduma muhimu karibu kama maduka madogo na usafiri. Mtaa wangu hunipa nafasi ya kupumzika baada ya siku mrefu na kunifanya nijisikie nyumbani. Zaidi ya yote ni mahali ambapo ninaweza kufikiria kupanga maisha yangu na kujenga matumaini ya kesho kwa utulivu.

Ndiyo, napenda kutumia mitandao ya kijamii lakini kwa kiasi cha busara. Ninatumia zaidi kuwasiliana na familia na marafiki, kufuatilia habari za haraka na kujifunza mambo mapya. Pia napenda kufuatilia maudhui ya burudani na elimu kidogo kidogo. Hata hivyo, najitahidi kuweka muda maalumu na siyo kupoteza siku mzima mtandaoni.

Utotoni nilipenda sana kucheza michezo na marafiki hasaa michezo ya kukimbia, kuruka kamba na mipira. Pia nilifurahi kusikiliza hadithi kutoka kwa watu wazima na kujaribu kuigiza nilichosikia. Wakati mwingine nilipenda kukaa pekee yangu nikichokora au kuunda vitu vidogo kwa ubunifu wangu. Mambo haya yalinipa furaha kubwa.

Napendelea mazingira ya kazi tulivu lakini yenye msisimuko kidogo, yaani mahali ambapo ninaweza kushirikiana na wengine kwa heshima na urahisi, lakini pia kuna nafasi ya umakini binafsi bila kelele nyingi. Napenda pia mazingira yenye mwanga mzuri, nafasi ya kutosha na rasilimali zinazohitajika kufanya kazi kwa ufanisi.

Kumbukumbu ya utotoni ninayokumbuka vizuri ni wakati niliokuwa nikicheza na marafiki zangu kwenye mtaa. Tulikimbia kucheka na kucheza michezo ya kawaida kama kuruka kamba na mipira bila wasiwasi wa dunia. Kila kitu kilionekana rahisi na cha furaha na tulishirikiana bila ubinafsi.

Leo nitachukua mda kuandika malengo madogo ya siku, kuyafanikisha hatua kwa hatua na kuhakikisha kila jambo nitakalofanya lina maana. Pia nitajitahidi kufanya tendo moja la wema kwa mtu hata mdogo kwa kuwa wema mdogo unaweza kuleta furaha kubwa. Kwa njia hii nitahakikisha siku yangu imejaa tija, furaha na utulivu wa ndani.

Ndiyo, nimewahi kufikiria kuanzisha biyashara yangu. Wazo hilo hunivutia kwa sababu linanipa hisia ya uhuru, kujitegemea na nafasi ya kutimiza doto zangu. Ninapenda wazo la kujenga kila kutoka mwanzo, kujifunza kupitia changamoto na kuona matokewe ya juhudi zangu mwenyewe. Ingawa linahofu na hatari zake, ninaamini kwa mipango mizuri nidhamu na uvumilivu, biyashara inaweza kuwa ya kukua binafsi na kifedha.

Napenda kula nje ya nyumbani kwenye mikahawa midogo tulivu ilio safi na yenye chakula cha nyumbani. Napendelea maeneo ambayo hayana kelele nyingi, huduma ni nzuri na chakula kina ladha ya asili. Mikahawa ya aina hiyo hunifanya nijisikie huru na kupumzika. Hasa ninapokuwa nataka kubadlisha mazingira au kukutana na rafiki.

Napenda kununua vitu kwenye maduka madogo yenye urahisi na usafi, ambapo ninaweza kuona bithaa kwa karibu na kuzungumza na wauzaji. Pia napenda mitaa ya biashara au soko la ujumla, pale ambapo ninaweza kulinganisha bei na kupata bidhaa bora kwa dhamani nzuri. Kwa baadhi ya vitu maalum, napenda kununua mtandaoni kwa urahisi na haraka.

Wakati wa wasiwasi, mimi huwa na pumzika kidogo kwanza na kujaribu kupumua kwa kina ili kutuliza akili. Baada ya hapo, napenda kufanya kitu kinachonifanya ni sisi tize. Kama kusikiliza mziki, unatuliza. Kusoma au kutembea kidogo. Pia hujaribu kufikiria tatizo kwa utulivu na kugawa hatua dogo za kutatua badals ya kujaribu kushugulikia kila kitu maramoja.

Kazi ninapokutana na udhaifu wangu kwanza nakubali kuwa upo badala ya kuuficha, najitathmini ili kuelewa ni wapi hasa nahitaji kuboresha. Kisha natafuta njia ya kujifunza kama kuuliza msaada, kupokea maoni au kujifunza ujuzi mpya. Pia hujaribu kupanga kazi zangu kwa njia itakayo punguza athari na udhaifu huo huku nikitumia nguvu zangu vizuri.

Kinywaji ninachopenda kunywa asubuhi ni chai ya rangi au chai yenye mdudu kidogo wa chai ya majani. Hufanya asubuhi uwe tulivu na kunisaidia kuamka taratibu. Pia hufanya nionekane macho nikiwa akili safi kwa shughli za siku. Wakati mwingine napenda pia kunywa kidogo cha matunda au maji ya moto yenye limau.

Ninapo shugulikia muda wa mwisho kwanza napanga kazi zangu mapema ili kuepuka msongo wa mwisho wa dakikaza mwisho. Napanga vipaumbele kugawa majukumu kwa hatua ndogo na kuweka muda ziada kwa dharura zilizotarajiwa. Wakati wa shirikizo hujizuia kutoka kuchoka au kuogopa. Badala yake ninatumia mpangilio na nidhamu ili kumaliza kazi kwa ufanisi.

Wakati wa mpira wa baseball ni wakati wa michezo ya finali ya World Series. Unaofanyika kila mwaka hasa marekani ambapo timumbili bora za ligi MLB hukutana kushindana kuamua bingwa wa mwaka. Hii ni hatua ya juu zaidi ya mpira wa baseballi. Yenye msisimuko mkubwa kwa mashabiki.

Ndiyo, napenda kupiga picha, napenda kwa sababu hunipa na fasi ya kuhifadhi kumbu kumbu na kuona uzuri wa vitu vya kawaida kwa mtazamo tofauti. Kupiga picha, hunifanya ni jikite kwenye wakati uliopo, nione maelezo madogo ambayo mara nyingi hupitwa. Iwe ni mazingira watu au matukio ya kawaida. Picha hunisaidia kusimulia hadithi bila maneno mengi.

Ninaishi katika eneo tulivu na lenye usalama, ambalo linaeza kuwa mcha mdogo au sehemu ya jiji, mahali hapa kuna majengo ya usafi, barabara zinazofanyika vizuri na huduma muhimu katika kamaduka, shule na usafiri wa uma. Napenda pia jinsi mazingira ya navionipa na fasi ya kupumzika, kutembea na kuungana na majirani kidogo kidogo.

Somo nililopenda shuleni ni sayansi niliipenda kwa sababu lilinifundisha jinsi ulimwengu ulivyofanya kazi toka mwili wa binadamu mimea hadi sayari ya maumbile ya dunia napenda jinsi majaribio yalivyokuwa sehemu ya somo kwani yaliniwezesha kuona matokeo kwa macho yangu na kuelewa dhana kwa urahisi zaidi.

Ndio nimewahi kulima ilikuwa uzoefu wakunifundisha uvumilivu na umuhimu wakufanya kazi kwa bidii kulima hunifanya nijisikie karibu na ardhi na asili kuanzia kupanda mbegu hadi kuona mimea ikimea na kukua ni kazi I nayohitaji mda na subra lakini matokeo yake huleta furaha na kurithika uzoefu huo ulinifanya kuthamini chakula zaidi na kuelewa juhudi kubwa iliyoko nyuma ya kila mvuno tunayopata.

Utaratibu wangu wa jioni huwa ni wa kawaida na wenye mpangilio kidogo Kwanza napumzika baada ya shughuli za mchana nikiweka mbali kazi na mtandao kidogo Kisha hujishughulisha na shughuli za nyumbani kama kupika chakula cha jioni au kupanga mambo ya kesho Baada ya hapo napenda kufanya kitu kinachonifurahisha kama kusoma, kusikiliza mziki au kuzungumza na familia na marafiki.

Napendelea zaidi kuandika kwa mkono hasa ni napokuwa nataka kufikiria kwa utulivu au kuandika mawazo yangu binasi. Kuandika kwa mkono hunisaidia kuunganisha mawazo na hisia kwa karibu zaidi na kunifanya nijikite kikamilifu. Hata hivyo kwa kazi rasmi au maandishi marefu napendelea kutumia kompyuta kwa sababu ni haraka rahisi kuhariri na kuhifadhi.

Njia ninazotumia kupumzika ni nyingi na zinategemea hali ya siku. Mara nyingi napumzika kwa kusikiliza muziki tulivu au kufuatilia video fupi zinazonifurahisha. Jambo linalonipa utulivu wa akili. Wakati mwingine napenda kutembea kidogo au kukaa nje nikifurahia upepo wa mazingira. Jambo linalonipa nafasi ya kutafakari na kupumzika kimawazo.

Chakula ninachopenda zaidi ni chakula cha nyumbani chenye ladha ya asili kama wali na maharagwe au boga ya majani zenye viungo kidogo. Napenda kwa sababu hunipa utulifu furaha ya dani na kunifanya nejisikia nyepesi baada ya kula. Pia napenda ladha ya zake zinavyo nikumbusha kumbukumbu mzuri za familia na utotoni. Wakati mwingine napenda pia kupika au kujaribu vyakula vipya.

Ninahimiza ushirikiano katika timu kwa kuanza na kusikiliza mawazo na hisia za kila mshiriki kwa heshima. Hii hufanya kila mtu ajisikie kuthaminiwa na kushirikiana kwa hiari. Kisha anashirikiana katika kugawa majukumu kwa uwiyano na kuweka malengo ya pamoja. Kuhakikisha kila mtu anajua nafasi yake. Pia napenda kupongeza jitihadi na mafanikio madogo.

Napenda hali yenye jua, la wastani na upepo mwanana. Hii hunifanya nijisikia nyepesi, furaha na utulivu. Huku niweze kufanya shughli za nje kama kutembea au kupumzika bila kuchoka. Napenda pia mvua kidogo wakati inaposhuka taratibu. Kwani hunipa hisia ya amani na utulivu wa ndani. Hali ya hewa nzuri inasaidia kufikiria kwa uwazi.

Ndiyo, napenda kunywa maziwa. Ufanya nifurahie asubuhi na kiamshakinywa. Na pia hunipa lishe muhimu kama kasliamu na protini. Napenda zaidi maziwa safi au moto kidogo. Kwani hunifanya nijisikie tulivu na nyepesi. Wakati mwingine huchanganywa na chai au kahawa kidogo. Jambo linalongeza, ladha na furaha.

Tabia ya watu inayonichukiza zaidi ni kutojali au kutozingatia wengine. Napata hasira kidogo pale mtu anapozingatia maslahi yake tu bila kujali hisia au muda wa wengine. Pia ukosefu waheshima au maneno mambaya bila sababu hunichosha sana. Napendelea watu wawe wazi wakiwa waminifu na wakijali wengine. Kwani hiyo hufanya mazungumzo na ushirikiano kuwa rahisi na furaha.

Ndiyo natumia mfumo wa usalama wa vidole pale inapoezekana unisaidia kulinda simu yangu na data zangu binafsi fidi ya watu wasioruhusiwa pia ni rahisi na haraka zaidi kuliko kuandika nywila kila wakati Hasaa nikihitaji kufungua simu mara nyingi natumia mfumo huu kwa heshima kuhakikisha tuu mimi au watu nilio amini dicho wanachoeza kutumia.

Uwezo ningependa kuwa nao ni uwezo wa kuelewa na kuwasiliana na watu kwa undani zaidi, hasa kuelewa hisia zao hata pale wasiposema. Wazi, uwezo huu ungeweza kunisaidia kujenga mahusiano bora, kutatua migogoro kwa hekima na kusaidia wengine kwa njia sahihi. Pia ningependa kuwa na uwezo wakujifunza mambo mapya kwa haraka.

Napenda kuwa mahali palipo patulivu, salama na penye hisia ya ukaribu. Mahali ambapo hakuna kelele nyingi, kuna hewa safi na mazingila yanaruhusu mtu kupumzika na kufikiria. Napendelea pia sehemu yenye watu wachache lakini wenye heshima. Ambapo mazungumzo ni ya ukweli na si ya kulazimishwa. Aina hii ya mahali unifanya nijisikie huru, mwenye amani ya dani na nikiwa na nafasi ya kujipendeleza bila presha nyingi.

Ninahifadhi pesa kwa kueka mpango na nidhamu. Kwanza hujitenga kiasi fulani za mapato mara tu ninapopata pesa kabla sijaanza matumizi mengine. Napendelea kueka akiba kwenye akaunti maalum au kikundi cha kueka. Na kukopa ili pesa isiwe rahisi kuitumia ovyo. Pia huandika au kuafuatilia matumizi yangu ili nijue pesa inaenda wapi na nipunguze matumizi yasio ya lazima.

Ndiyo, napenda kutembea msituni, kunipa mda na kuwa karibu na asili kuniletea utulivu mkubwa wa akili, sauti za ndege hewa safi na harufu ya mti hunifanya, nijisikie nikiwa huru na mbali na msongo wa maisha ya kila siku. Kutembea msituni, hunipa nafasi ya kutafakari kupumua kwa kina na kujikumbusha umuhimu wa kulinda mazingira.

Mimi ninajistawisha wakati wa likizo kwa kupanga mpangilio rahisi wa siku lakini pia naacha nafasi ya msisimko na burudani huanza kwa kuchagua shughuli za kupumzika kama kutembea kusoma au kusikiliza mziki mara nyingine hupanga safari fupi au kutembelea marafiki na familia pia ninapenda kuweka muda wa kufikiria kuandika mawazo au kufurahia jambo dogo linalonipa furaha.

Wakati wa jua kali napenda kufanya shughuli nyepesi au za ndani ili kuepuka joto kali. Mara nyingi napenda kukaa chini ya kivuli, kusoma kitabu, kusikiliza muziki au kunywa kinywaji cha baridi. Wakati mwingine napenda pia kwenda kwenye maeneo yenye maji, kama bwawa au mito, ili kupumzika na kufurahia baridi kidogo.

Mimi napenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia ya kawaida lakini yenye furaha. Mara nyingi, huanza na kuamka taratibu na kufikiria shukran wa mwaka uliopita. Kisha kujirishirikisha na familia au marafiki wa karibu kwa vicheko, chakula, kizuri na mazungumzo ya furaha. Mara nyingine hupatikana zawadi, ndogo au ishara ya upendo kutoka kwa wapendo.

Kwa kawaida najitahidi kunywa takriban lita mbili za maji kwa siku, ingawa mara nyingine hupungua kidogo au kuongezeka kulingana na shugulizangu za hali ya hewa, napenda kuhakikisha mwili wangu unakaa na unywe maji ya kutosha ili kuwa na nguvu, akili safi na afya nzuri ya ngozi, pia napendelea kunywa maji taratibu kila mara baada ya chakunywa kwa wingi mara moja.

Mimi hufanya mazoezi ya mwili takriban siku tatu hadi nne kwa wiki kulingana na mda na hali ya mwili. Mazoezi haya mara nyingi ni mchanganyiko wakutembea kufanya stretch au kufanya mazoezi madogo ya nguvu. hUfanya mwili wangu kuwa na afya kuongeza nguvu na stamina na pia kunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Pia mazoezi hufanya nijisikie vizuri kiakili na kimoyo na hutoa utulivu wa ndani baada ya siku defu.

Kinachonipa motisha kazini ni kuona matokeo ya jitihada zangu na jinsi kazi yangu inavyosaidia wengine au kufanikisha malengo ya timu. Pia napenda kuona maendeleo yangu binafsi, kujifunza ujuzi mpya, kushugulikia changamoto na kupata mafanikio madogo madogo, kutambuliwa kwa jitihada zangu, maoni chanya, kutoka kwa wenzangu au viongozi pia hunipa motisha kubwa.

Napendelea baridi kidogo kuliko jotokali. Hali ya baridi inanikumbusha kuwa tayari kufanya mwili na akilizangu ziwe makini na pia hunipa na fasi ya kuvaa nguo nzuri na kustarehe. Baridi kidogo pia hufanya shughuli za nje kuwanafuraha kama kutembea au kucheza bila uchovu wa haraka. Jotokali mara nyingine hunichoza kunifanya nijisikie mchovu au kukosa nguvu.

Nimewahi kusafiri mahali pazuri sana na sehemu ninayokumbuka zaidi ni pwani yenye mchanga mweupe na maji ya bluu safi. Upepo mwanana, sauti ya mawimbi na anga la wazi vilivyonifanya nijisikie huru na tulivu. Nilifurahia kutembea kando ya pwani kuchukua picha na kuangalia jua linapochomoza na kuchwa. Mahali hapo lilinipa furaha nda ya ndani.

Mimi huwenda maktambani mara chache kwa mwezi, kulingana na mahitaji yangu ya kusoma au kupata vitabu maalumu. Napenda zaidi kuenda maktambani abapo kuna utulivu vitabu vingi na nafasi ya kukaa kusoma kwa amani. Wakati nipo maktambani napendeleza kuchunguza vitabu vipya, kusoma habari au kufanya tafiti dogodogo. Hali hiyo ufanya niwe na nafasi ya kujifunza kupumzika kisai korojikia na pia kunijenga akili.

Ndiyo, napenda kucheza na watoto, uleta furaha ya kweli na hunikumbusha urahisi wa maisha. Watoto wana mawazo safi vicheko vya thati na nguvu chanya inayoyeweza kubadilisha hali ya mtu maramoja. Kucheza nao hunifanya nijisikie huru ni punguze msongo wa mawazo na niangalie dunia kwa mtazamo mwepesi zaidi. Pia ni njianzuri ya kuungana nao kuwafanya wajisikie kupendwa na kujifunza kutoka kwa ubunifu na uaminifu wao wa asili.

Napenda zaidi kufanya kazi kwa mchanganyiko wa peke angu na wengine. Kufanya kazi peke angu hunipa na fasi ya kuzingatia kupanga mawazo na kufanya kazi kwa utulivu bila usumbufu. Lakini kufanya kazi na wengine huniletea mawazo mapya, ushirikiano na motisha zaidi. Ninapenda kushirikiana kwa sababu tunajifunza kutoka kwa mitazamo tofauti na kupata suruhisho mbora.

Mimi ni mtu wa kuwahi kadri inavyowezekana, napenda kupanga muda wangu mapema ili kuepuka msongo wa kuchelewa na kuwaheshimu wengine, kuwahi hunipa utulivu wa akili nafasi ya kujiandaa vizuri na kunifanya nianze shughuli nikiwa tayari, ingawa kuna wakati mambo yasiyotarajiwa hutokea, hujitahidi kila mara kuthibiti muda wangu kwa umakini.

Kazi au masomo yangu ni nayopenda ni yale ya nayonipa changamoto lakini pia kunifanya ni jifunze kila siku. Kwa masomo napenda yale ya nayohimiza kufikiria kwa kina, kuuliza maswali na kutatua matatizo, kama sayansi au masomo ya fedha na ujasili. Kwa kazi napenda zile zinazonipa na fasi ya kutumia akili na ubunifu kushirikiana na wengine na kuona matokeo ya jitihanda zangu.

Malengo yangu kwa kazi yangu ni kukua kitaalumu na binafsi kwa wakati mmoja na penda kupata ujuzimpia unaonifanya nifanye kazi kwa ufanisi zaidi kushugulikia changamoto kwa hekima na kuwa na mchango wakweli katika timu au muradi ninao shirikiana pia nataka kujenga nidhamu na mskumo wadani ili nipate matokeo bora kila siku huku ni kithamini mda na rasrimari.

Mazoezi yangu ya kila siku huwa rahisi lakini ya kudumisha mwili. Mara nyingi huanza kwa kunyoosha mwili asubuhi ili kuamsha msuli. Baadaye ufanya kutembea kwa kasi au mazoezi nyepesi ya nyumbani kama squati, kuruka kamba au mazoezi ya tumbo kwa dakika ishirini. Sifanyi kwa ukali kila siku nahakikisha mwili hauchoki sana.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo ni simu ya mkononi, hunisaidia kuwasiliana na familia na marafiki, kupata habari, kufanya malipo na kupanga shughuli zangu za kila siku. Pia ni chombo cha kujifunza, kufanya kazi ndogo ndogo na hata kupumzika, kupitia muziki au kusoma. Kwa maisha ya sasa, simu imekua kama msaidizi wa kila siku.

Wakati wa mgogoro na mtu, mimi huanza kwa kutuliza hisia zangu kwanza badala ya kuchukua hatua kwa haraka. Kisha hujaribu kusikiliza kwa makini upande wa pili ili kuelewa sababu na hisia zao. Baada ya hapo hujaribu kuzungumza kwa heshima, kuelezea hisia zangu bila kumlaumu mwingine na kutafuta suluhisho la pamoja. Mara nyingine hutoa mapendekezo ya mrudio au njia ya kukubaliana na tatizo bila kuibua hasira.

Mtu aliyenifundisha jambo muhimu ni mwalimu wangu wa utotoni wa kingereza. Alinifundisha sio tu maneno ya sarufi, mbali pia jinsi ya kufikiria kwa kina, kuwasiliana kwa heshima na kushirikiana na wengine. Alitumia mifano halisi na hadithi ili kuelezea mafunzo. Jambo lililonifanya nithamini elimu na kujifunza zaidi.

Ninasaidia jamii yangu kwa njia ndogo lakini zenye maana. Huanzia kwa kuwaheshimu watu, kushirikiana vizuri na majirani na kuwa tayari kusaidia pale inapohitajika. Mara nyingine nimeshiriki kusaidia watu wanaohitaji kwa chakula, ushauri au kazi ndogo ndogo. Pia hujitahidi kushiriki mawazo chanya, kuhimiza wengine na kutoa mataarifa au maarifa pale ninapoweza.

Wakati umeme unapo katika, mimi hujaribu kubaki tulivu kwanza badala ya kuchanganyikiwa. Kisha huangalia ikiwa ninataa, battery au vifaavingine vya dharura ili kuendelea na shuguri muhimu. Mara nyingine napenda kutumia mda huo kupumzika, kusoma au kufanya mazoezi nye pesi Badala ya kuendelea kutumia vifaa vya elektroniki.

Baanda ya sikudefu napumzika kwa kuchukua mda wa kimwili na kiakili. Kwanza napumzika kidogo ni kilala au kukatulivu. Ni kipumua na kina ili kuondoa msongo wa siku. Mbanda ya hapo mara nyingine ufanya mambo unayopenda kama kusikiliza mziki kusoma kitambu au kutembea kidogo nje. Pia napenda kuzungumza au kushirikiana na familia na marafiki ili kutia furaha na utulivu wa moyo.

Ndiyo, napenda kupanda milima. Ni shuguli inayo nipa changamoto ya mwili na pia utulivu wa akili. Kupanda mlima unifanya nijisikie nikiwa karibu na asili, nipumue hewa safi na nijifunze kuvumilia. Kufika kileleni kuna leta hisia ya ushindi na kujivunia juhudi zako. Pia ni nafasi nzuri ya kutafakari maisha kuweka malengo na kujikumbusha kuwa kwa subira na juhudi unaeza kufika mbali zaidi.

Ndiyo, napenda kuoga kwa maji moto. Hufanya nifurahi nikisafisha mwili vyema na kunipa utulivu ya ndani. Maji ya moto pia hunisaidia kupumua kwa urahisi na kupunguza uchovu baada ya siku ndefu. Wakati mwingine napenda kuongezea sabuni yenye harufu nzuri au mafuta kidogo ya mwili. Jambo linaloongeza furaha na hisia ya kupumzika.

Shughuli zangu za wikendi huwa mchanganyiko wa kupumzika, kufurahia burudani na kupanga maisha yangu. Mara nyingi huanza kwa kulala kidogo au kufurahia kinywaji cha asubuhi cha utulivu. Baadaye napenda kufanya vitu kama kutembea nje, kusoma kitabu, kusikiliza muziki au kuzungumza na familia na marafiki. Wakati mwngine hufanya safari fupi au kutembea sehemu tulivu ili kuondoa msongo wa kazi.

Mchezaji ninayampenda ni Lionel Messi wa mpira wa mguu napenda kwa sababu sio tu ujuzi wake wa kipekee wa mbinu za kushangaza mbali pia jinsi anavyocheza kwa unyenyekevu na mshikamano wa wenzake hufanya timu iwe na nguvu na kushirikia na vyema na mara zote anachangia kwa jitihandi za kweli baada ya kujitangaza pekeake.

Napendelea vyatu ambavyo ni rafiki wa migu, raisi kuva na vinavyofaa shugli mbalimbali. Kwa kawaida napenda vyatu vya mchezo au sneakers kwa kuwa vinafaa kutembea kufanya mazoezi kidogo na pia vinavyonekana vizuri kwa mtindo wa kawaida. Wakati mwingine napenda vyatu vya kifahali kidogo au sadali nyepesi pale ninapo itaji kujionyesha au kufarahia utulivu wa jioni.

Wakati wa msongo wa kazi mimi hujaribu kubaki tulivu na kupanga vipaumbele viangu kwanza huangalia kazi zote na kugawa hatua ndogo ili zisichanganye akili pia hujichukua mapumziko madogo kama kunywa maji kupumua kwa kina au kutembea kidogo ili kupunguza msongo wa mawazo mara nyingine hufanya kitu kinachonifuraisha kwa muda mfupi.

Kinachonifurahisha sana ni kumshirikisha furaha na wengine na kuona matokeo chanya ya jitihanda zangu. Hii naeza kuwa kitukidogo kama tabasamu la mtu, maneno mazuri au kuona kazi yangu ikimalizika kwa ufanisi. Pia furaha utoka kwenye wakati wa amani na utulivu. Kama kupumzika nje, kusoma kitabu kizuri au kufurahi mziki, unaoniridhisha moyo.

Kumbukumbu nzuri kutoka utotoni ninayokumbuka zaidi ni wakati nilicheza na marafiki wangu kwenye mtaa usiyo na wasiwasi, tulikimbia kucheka na kucheza mchezo kama mpira wa mguu kuruka kamba na kujificha, kila kitu kilionekana rahisi na cha furaha, na tulishirikiana bila masharti yoyote, kumbukumbu hii inanifundisha dhamana ya urafiki, mshikamano na furaha ya kweli ya maisha madogo.

Mfanyabiashara bora zaidi kwa mtazamo wangu ni yule anayeunda tija, ananidhamu na anajali wateja wake Huyu mfanyabiashara sio tu anatafuta faida bali pia anahakikisha bidhaa au huduma yake ni ya ubora na inawasaidia wengine. Anaweka malengo, anapanga mpango wa kazi na hubadilika pale changamoto zinapojitokeza.